Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni uchangamfu, heshima na kuwajibika kwa kila mtu anayejihusisha katika mazingira ya kazi. Haya yote yasipozingatiwa mazingira ya kazi wa huaribika kwa sababu watu weng hawatajua la kufanya.

Naam, napenda kula samaki, nimezaliwa karibu na ziwa Victoria, na samaki ni chakula moja wapo ya vyakula ambavyo watu wanaoishi katika mji wa Kisumu hula, na vile vile kuwa kuwa mjaluo. Ni raha sana kula samaki. Najivunia.

Napenda sana kula popcorn. Popcorn ni chakula kizuri na naipenda sana. Popcorn vile vile napenda kuikunywa na sharubati ama soda ama vile vile napenda kukula popcorn ya hapo polea na marafiki zangu ama familia.

Ninachofanya kuachia moyo wenzangu ni kuwa kilelezo chema kuambia mambo ambayo hayafanyi kwa kukata tamaa wala kuwakera. Mimi vile vile hufanya kazi zangu kwa bidii ili kuwatia moyo ata kama nina upungufu katika mahali fulani.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kiteknolojia, mafunzo ya kimawasiliano, mafunzo ya kuendesha kazi, na vile vile mafunzo ya kuanza na kumaliza biashara, vile vile mafunzo ya kukapa moja na watu na kuimarisha kazi yangu kwa ujumla.

Mimi hupenda siasa, siasa ni maisha yangu, na ile kujihusisha na siasa ama kusema wewe ni mwana siasa, lazima upige kura, mimi hupiga kura mtaa wangu, na vile vile mimi hupenda sana kushiriki katika uchaguzi, iwe ni wa shule ama wa nchi.

Ningependa kuona kwamba watoto wanapata fursa sawa ya kusoma, kula, nafasi sawa za kazi. Ningependa kuona jamii yenye magonjwa machache. Ningependa kuona viongozi wanaowajibika katika jamii na teknolojia ilio sawa.

Habari mimi hupata kwa marafiki, radio, runinga, kwa mtandao kama vile whatsapp, facebook, youtube. Lakini habari nyingi kabisa mimi husoma kwa mtandao sana sana kwa magazeti kwa waraka ama kurasa za magazeti yaliyomo mtandaoni.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi huanza kazi zangu mapema, hutekeleza kazi kulingana na wakati uliotengwa, vile vile mimi huweka muda wa kufanya kazi fulani na kuangalia kalenda ili kazi fulani, isipitwe na fulani. Kwa hivo, hunisaidia sana kutunza wakati wakati na kufanya kazi kwa wakati.